Tunapo kuwa pamoja na marafiki, sisi hupenda sana kupiga gumzo. Wakati huo, huwa tunajikumbusha mambo mengi yaliyopita. Wakati mwingine, tunashiriki tukio mbali mbali za maisha. Vile vile, tunapo kuwa pamoja na marafiki, tunaelemishana na kufundishana.

Polisi wanastahili kutoa huduma bora kwa wanainchi.